Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto, mimi likizo yangu ya ndoto huwa napenda kwenda Dubai kutalii ili kuona mlima mkubwa wa Dubai pamoja na Paris. Kwenda kuona jengo refu kuliko lote ambalo lipo Paris ambao tunapenda kuliona kwenye movie na baadhi ya madaftari hilo jengo linaonyeshwa kwa hiyo likizo yangu ya ndoto ni kwenda katika nchi hizo mbili Paris pamoja na Dubai ili niweze kwenda kutembelea. Pia napenda kwenda ufukweni kupanda milima hasa hasa mlima kilimanjaro, hiyo ndiyo likizo yangu ya ndoto. Ningependa kwenda kutalii, kwenda kubarizi upepo, kuogelea katika bahari. Hivo ndo vitu ambapo mimi huwa napenda katika likizo yangu ya ndoto. Mtu ambaye ningependa kusafiri naye ni mwanangu pamoja na familia yangu kwa ujumla.